Shida zaidi au sana kuhusu mtaa wangu ni usalama ulio kuwepo kwa sababu nyumba zote zipo na walinzi na hivyo kufanya usalama kuwa mzuri na pia kuwa na wajirani wema wenye upendo na ambao tunaweza kusaidiana. Hivyo tunaishi kama jamii ambayo.